Soma, soma ni ile niyo tendo fulani ya kuwa yaani unashughulika na masomo yani unataka kujua sana kuhusu masomo yaani kama unaenda hivi darasani hivi kuskiza mwalimu unaona unachukua vitabu, unapitiapitia vitabu yaani unaona unaangalia angalia vitabu ukitafuta nini mawaidha mamambo mingi mingi kwa hivyo soma ni hiyo tendo ya, ya kuskiliza mwalimu, kufanya kenye unaambiwa ufanye na mwalimu ili uweze kujua kenye unataka kujua. Ka ni somo ya kemia ka ni somo ya biologia ka ni ya hisabati unaona ka ni somo la biashara unaona we kenye unataka kujua yaani unajua somo bado si lazima ikuwe somo ati ya masomo ya shuleni pekee pia kuna somo la huku nje kimaisha yaani, unaona. Kuna somo mingi sana kwa hivyo somo mi naezasema ni hiyo hali tu. Soma yani sasa soma ni kufanya. Soma sasa ni hiyo hali ya kutaka kujua yaani ya kufanya somo.